Mboga ninazopenda kula ni sukuma wiki, mchicha, kabichi, spinachi, pamoja na terere. Napenda mboga hizi kwa sababu zina firutubisho vingi kama vitamini, madini na nyuzi nyuzi ambazo usaidia mwili kuwa na afya mzuri. Mboga unisaidia kuwa na nguvu kuboresha ngenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Naponda mboga zipikwe kwa njia raisi kama kuchemshwa au kukaangwa kidogo bila mafuta mengi ili ziifadhi fritubisho vyake pia napenda kula mboga zikiwa safi na za asili kutoka sokoni au shambani. Kwa ujumla, mboga ni sehemu muhimu ya chakula changu cha kila siku kwa sababu unasaidia kuishi maisha bora, kwepuka magonjwa na kuwa na mwili wenye nguvu.

Hali ya hewa mimi ambayo nayoipenda ni hile ya wastani, sio ya baridi, sana, wala jotokali. Na upenda wakati kuna upepo wa baridi kidogo, na juwa linangaa kwa upole. Hali iyo unifanya nijisikie vizuri, mwenye nkufu na mwenye furaha. Wakati wahali ya hewa ya wastani, ninaweza kufanya shuguli zangu za kila siku bila shida kama kuenda kazini, kusoma au kufanya mazoezi. Pia, napenda wakati wamvua inanyesha kwa kiasi kwa sababu usaidia mimea kukua na kufanya mazingira yawe mazuri na ya kijani. Kwa ujumla, alia ewa nzuri unisaidia kuwa na amani, ya akili, hafia njema na kufanya kazi zangu kwa ufanisi.

Wakati wa jua kali, mimi napenda kufanya shughuli ambazo hunisaidia kujilinda dhidi ya joto na kujisikia vizuri. Maranyingi, mimi napenda kukaa mahali penye kivuli kama chini ya mti au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Pia napenda kunywa maji mengi au vinywaji baridi ili kuzuia mwili kukosa maji. Wakati mwingine napenda kuoga maji ya baridi au kupumzika kidogo ili niweze kupunguza joto mwilini. Ikiwa natoka inje, mimi huvaa nguo nyepesi na za rangi nyepesi ili nijisikie huru nisipate joto sana. Pia napenda kufanya shughuli zisizo hitaji nguvu nyingi kama kusikiza mziki kwangalia video au kusoma. Kwa ujumla, wakati wajua kali napendelea kupumzika, kujitunza na kuhakikisha kuwa mwili wangu uko salama na wenye afya nzuri.

Kwanza ninapoanza kazi napenda kupanga na kujiandaa vizuri kabla kuanza kufanya chochote. Mimi huangalia ratiba yangu ya siku ili nijue ni kazi gani ninatakiwa kufanya na ni ipi ni ya kipaumbele. Hii hunisaidia nisichanganyikiwe na nifanye kazi kwa mpangilio mzuri. Baada ya hapo, mimi huandaa vifaa au zana zinazohitajika kama vile kompyuta, kalamu, daftari au vifaa vingine muhimu. Pia napenda kuchukua muda mfupi wa kujitayarisha kiakili kwa mfano kwa kupumua kwa utulivu au kunywa maji ili njisikie tayari kufanya kazi. Kwa jumla, kuanza kazi kwa mpangilio hunisaidia kuwa makini, kufanya kazi kwa ufanisi na kumaliza majukumu yangu kwa wakati ipasavyo.

Mimi napenda kutembea katika meenewo tulivu na yenye mazingira mazuri. Mara nyingi napenda kutembea bustani. Bustanini karibu na mito au kwenye barabara ambazo sio na kelele nyingi. Meenewo ayo nifanya nijisikie uru, mtulivu na mwenye amani, moyoni. Napenda pia kutembea asubui au jioni wakati alia ewa ni wastani na upepo ni wabaridi kidogo. Wakati u ninaweza kufurahia ewa safi kusikiliza sauti za ndege na kufikiria mambo yangu kwa utulivu. Wakati mungine napenda kutembea pamoja na marafiki au familia kwa sababu kutupa nafazi ya kusungunza, kucheka na kushirikia. Kwa ujumla napenda kutembea na pia kutembea unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya yangu na kunifanya njisike vizuri, kimwili na pia kiakili.

Mimi napenda kusafiri nikitumia GPS lakini pia napenda ramani za kawaida wakati mwingine GPS hunisaidia sana kwa sababu inanionyesha njia kwa urahisi inanipa maelekezo ya haraka na hunisaidia kuepuka kupotea. Pia inanijulisha kuhusu msongomano wa magari barabara zilizo fungwa na njia mbadala jambo ambalo hunirahisishia safari yangu. Hata hivyo napenda pia kutumia ramani ya kawaida kwa sababu hunipa picha kamili ya eneo ninako kwenda. Ramani hunisaidia kuelewa umbali, maeneo yanaozunguka na pia mwelekeo wa safari kwa ujumla. Pia hunifanya njisikie huru zaidi na kutumia akili yangu kufikiria njia. Kwa ujumla napenda kutumia GPS kwa urahisi na haraka. Lakini ramani hunipa uzoefu wa kipekee wa kusafiri kila moja ina faida yake. Na mimi huchagua kulingana na aina ya safari inayofanya.

Juisi ya matunda ninayo ipenda zaidi ni juisi ya machungwa napenda juisi hii kwa sababu ni tamu yenye lada ya sili na utoa nguvu kwa raka. Pia ina vitamini C nyingi yambazo unisaidia kuimarisha kinga ya mwili na kufanya ngozi yangu kuwa na afya nzuri. Napenda kunywa juisi ya machungwa asubuhi kabla ya kuanza kazi au shule kwa sababu unipanguvu na kunifanya njisikie macho na makini. Wakati mgine napenda kuchanganya juisi ya machungwa na matunda mengine kama papai, dimu au zabibu ili kupata lada tofauti na vyambato zaidi vyavirubisho. Kwa jumla, juisi ya machungwa ni kinyoaji ninacho kipenda sana kwa sababu ni chenye afya. Ufanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Na ufanya nijisikie mwenye furaha kila wakati ninapo kinyo.

Ndiyo mimi napenda kuimba sana kwa sababu unifanya njisikie mwenye fura na uhuru, kuimba unisaidia kutoa isiya zangu, iwe ni fura uzuni au msisimuko, wakati ninaimba najisikia nimepumzika na mawazo yangu yanakuwa mepesi, napenda kuimba nyumbani wakati wa kupumzika au nikiwa pekee yangu, wakati mwingine huimba nyimbo za kitamaduni za injili au za kisasa kulingana na hali yangu ya moyo. Kuimba pia hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie vizuri kiakili. Kwa ujumla, kuimba ni jambo linalonipa amani ya moyo. Hunipa nguvu chanya hunifanya nijisikie kwenye matumaini na furaha.

Ndiyo mimi napenda sana kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani na habari kwa wakati mmoja. Kupitia redio napata kusikiliza muziki ninaoupenda, vipindi vya mazungumzo na habari za kila siku zinazohusu, nchi na dunia kwa ujumla. Napenda kusikiliza redio asubuhi ninapojiandaa kuanza siku yangu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Wakati mwengine nasikiliza redio jioni ya usiku ili nipumzike baada ya siku ndefu ya kazi. Redio pia hunisaidia kujifunza mambo mapya kama ushauri wa afya, elimu na maswala ya jamii. Kwa ujumla, kusikiliza redio hunifanya nijisikie niko karibu na jamii na hunipa maarifa, pamoja na furaha.

Ndiyo, mimi uwa navaa miwani mara kwa mara, napenda kuvaa miwani kwa sababu inanisaidia kulinda macho yangu pia unisaidia kuona vizuri. Asa wakati wa kusoma, kutumia komputa au kuendesha gari. Miwani pia unionesha mtindo wa kunifana njisikie vizuri kimtazamo. Napendalea miwani raisi yenye rangi zinazofaa na uso wangu. Hili niwe na starehe na kuonekana vizuri. Kwa ujumla, kuvaa miwani ni jambo muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kulinda afya ya macho yangu kuboresha kuona na pia unipa mtindo wa kipekee.

Napenda kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima na ushirikiano. Mara nyingi tunazungumza uso kwa uso au kupitia simu, barua pepe au ujumbe mfupi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake vizuri. Napenda kuzungumza kwa uwazi na kushirikiana kwa njia ya kirafiki, hasa wakati kuna changamoto au tatizo lolote kazini. Wakati mwingine tunashirikiana katika mikutano au mijadiliano ili kupata suluhisho bora na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Pia napenda kusikiliza mawazo na mapendekezo ya wenzangu, kwa sababu kila mmoja anaweza kuleta njia mpya za kufanikisha kazi. Kwa ujumla, kuwasiliana vizuri na wafanya kazi wenzangu kunanisaidia kufanya kazi kwa urahisi, kuboresha uhusiano wa kikazini na kuunda mazingira ya amani na mshikamano.